Kwa kweli, kinachonipa motisha kazini ni ile hisia ya kujua kwamba, ninachofanya kina maana kwa mtu mwingine. Kuna siku unachoka, mwili umelemaa, lakini ukikumbuka uso wa mtu aliyesaidiwa au maneno ya shukrani uliyosikia unapata nguvu mpya. Ni kama mshumaa, unaweza kuungua polepole, lakini mradi bado unatoa mwanga.

Ndiyo, nimeshawahi. Na mara ya kwanza, nakumbuka vizuri sana. Nilisimama tu pembeni ya maji, nikasikiliza sauti ya maji yakitembea taratibu. Kama yananiambia, nipunguze kasi ya maisha. Kuna utulivu fulani majini yanakupa unapokumbuka utoto, safari za kifamilia hata mawazo uliyo nayo unayasahau.

Ndiyo, navaa miwani na kwa mara ya kwanza ilikuwa ni jambo la kunichanganya kidogo. Unajua nilikua nahisi kama uso wangu umebadilika ghafla lakini baada ya muda nikagundua inanisaidia kuona dunia kwa uwazi zaidi si macho tu, bali hata mawazo. Sasa nimekua na imekua sehemu yangu kabisa. Kama saa au pete unava na unasahau ipo. Ila faida yake unaiona kila siku.

Kabla ya kulala, napenda kupunguza kelele za siku pole pole. Maranyingi naacha simu pembeni ni kikaa kimya kidogo, labda ni kitafakari siku ilivyo kuenda. Wakati mwingine nasikiliza muziki wataratibu, au nasoma karatasi chache tu. Sikwakukimbizana na usingizi, bali kuupa mwili ishara kwamba ni sawa kupumzika. Ni kama kuaga siku kwa heshima kabla ya kuifunga.

Kuna wakati huwa na waza nikependa kuwa na uwezo wakuelewa watu kwa kina za hidi. Hata pale wasipo sema chochote. Unajua kusoma ukimia, luga ya macho, ile sahuti ya ndani. Maranyingi matatizo mengi hayatokani na maneno, bali yale alio asio semwa. Na thani kama nigekua na uwezo huo, nigekua mtu mwenye subira zaidi na mausiano yagekua lahini kama mazungumzo ya jioni tulivu.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda ni kile kinacho simulia maisha ya kawaida na uhalisi. Hasa vinavyo guza familia na mahusiano. Napenda vile vinavyo nifanya nitulie jioni, nikihisi kama nikosebuleni na watu ninaowa fahamu. Wakati mwingine, hadithi ndogo tu ya maisha na kila siku inanikuza zaidi kuliko drama kubwa. Kwa sababu na jiona humo ni kitabasamu au ni kitafakari kimya kimya.

Kwa sasa sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini nilikulia mahali ambapo kuku walikuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Nakumbuka asubuhi ile kelele yao kama saa ya kuamsha kijiji nzima. Ilikuwa inanifundisha uwajibikaji, unawapa chakula na wanakupea mayai. Hata leo nikisikia mlio wa kuku nahisi ule utulivu wa nyumbani, unarudi kidogo kama kumbukumbu ya mizizi yangu.

Changamoto kubwa kazi ni mara nyingi ni kusawazisha matarajio ya watu na uwalisia wakile kinachoweze kana. Wakati mungine unataka kutueza hidi, lakini muda hau rasilimali aziruhusu. Inachosha kiakili hasa unapojali kazi yako. Lakini nimejifunza kuvuta pumzi, kujiambia pole pole kwa mba kufanya kidogo kwa waminifu bado nibora kuliko kujilazimisha na kuishi kuchoka kabisa.

Napenda kula sehemu tulivu zile zisizo na makelele mengi. Labda magahawa madogo hau mtaani unaojulikana na watu wa chache. Kunaraa fulani kukaa pale, ukisikiliza sauti za vyombo jikoni na arufu ya chakula kipya. Atakama si mahali pa kifahari, ukarimu wa mwenyeji na latha ya chakula unifanya nijisikia kama niko nyumbani. Tofauti tu ni kwamba sikuosha vyombo.

Ninajitahidi kusaidia jamii yangu kwa mambo madogo ya kila siku ambayo huleta tofauti kubwa. Mara nyingi ni kusaidia jirani anapo itaji kushiriki habari hau rasilimali muhimu, hau kuanda hafla ndogo za kijami zinazo unganishwa na watu. Pia napenda kushirikiana na vijana kuwapa maongozo kidogo hau moyo wa kujaribu mambo mapia.

Ningependa kujifunza kifaransa kwa sababu kila neno linapita kinywa ni kama muziki kidogo. Nadhani kungekua furaha kuzungumza na watu katika lugha yao, kuelewa tamaduni zao kwa undani zaidi. Pia kungeleta nafasi ya kusoma fasihi nzuri na kuona dunia kutoka mitazamo tofauti. Ni kama kufungua dirisha jipya, ukakutana na sauti na hadithi ambazo hukuwai kuziona.

Lengolangu la munda mrefu kazini ni kuunda mazingira ambapo kila mtu anaisi kuthaminiwa hau kuwa na nafasi ya kuonyesha uwezo wake. Si tu kufanya vizuri bali kuunda nafasi ya kuhamasisha wengine kujenga timu yenye mshikamano na kuona matokeo yanayobadilisha maisha ya watu.

Ndiyo, napenda kupika. Asa unapokuwa na muda wa kujaribu ladha mupya kidogo. Kwa kweli, mara nyingine sii mapishi magumu, lakini vile unavyo panga vihungo na kuona chakula kinageuka kuwa kitu ambacho watu wanafuraia. Inakuletea furaha isioelezeka. Ni kama kuhunda hadithi kila chakula kina hadithi yake na unapo shiriki na wengine inakua na furaha zahidi.

Mimi hupenda kufuatilia timu zinazojitahidi, na zinazoonyesha moyo wa pamoja zaidi ya ushindi pekee. Lakini kama lazima nitaje, napenda kuangalia timu za mpira wa miguu za kitaifa. Hasa zile zinapocheza kwa ustadi na mshikamano wa wachezaji. Kuna raha fulani kushuhudia jinsi wanavyoshirikiana, jinsi kila hatua ndogo inavyochangia lengo kubwa. Hata pale wanapopoteza bado kuna mafunzo na hadithi ya kuhamasisha.

Kitu ninacho kipenda zaidi kuhusu shirika langu ni watu wake. Kuna ile hali ya kuaminiana ya kujua ukikwama si lazima ujipambane peke yako. Unahisi sauti yako inasikilizwa hata kama unawazo ndogo hilo hunikumbusha familia kazini si kamili lakini mko pamoja. Mnaskumana mbele na hilo linanipa sababu ya kujivunia kuwa sehemu yake.

Rangi yangu ya kupendezwa ni pinki nyepesi, kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na furaha kidogo. Si pinki kali, bali ile inayotuliza macho na moyo. Inanikumbusha maua ya msimu wa masika, au asubuhi utulivu kwenye bustani. Kila nikiona nahisi kama dunia inatoa pumziko kidogo, kama kumbatio kidogo.

Programu ninayotumia kila siku ni ile ya ujumbe, lakini si kwa sababu ya kazi tu. Ni njia ya kuwasiliana na marafiki na familia, kushiriki vicheko, hata habari ndogo ndogo za maisha. Mara nyingine inakuwa kama ni daftari la kidigitali. Unawaza mawazo, unaweka mawazo, ratiba dogo, na unapopita tena inakuletea kumbukumbu ndogo za furaha za kila siku.

Mimi napendelea t-shati kwa sababu ni rahisi na unajisikia huru kuzunguka bila kujali masharti. Si lazima uonekane rasmi kila wakati lakini bado unaweza kuonyesha mtindo kidogo kwa rangi au mchoro mdogo. Ni kusema kama kusema hapo niko mimi bila maneno mengi na hiyo inanifanya nijisikie vizuri na kwafuraha kidogo.

Najikinga na jua kali kwa kutumia kofia nzuri na mara nyingi pia na miwani ya jua. Lakini pia najitahidi kuwa kukaa nimekaa kwa kivuli. Hasa wakati wa mchana, wa saa kumi hadi mbili, unajua jua linachomoza zaidi. Na pia napenda kuvaa nguo nyepesi, zisizo na rangi nzito. Ili mwili usishuku na usishike joto sana.

Kipengele ninachopenda kununuwa zaidi ni vitabu. Sio tu vile vya hadithi, bali vile vinavyo funguwa mawazo mapya kukuletea dunia nyingine kwa dakika chache tu. Kila wakati ninapo nunua kitabu nahisi kama nimepata rafiki mpya, mwingine anaye weza kusaidia, kufikiria, kucheka, hata kutafakari. Na mara nyingine ni raha tu kuangalia rangi ya mchoro wa jadala au kumbukumbu kidogo ya fun.

Ndiyo, mara nyingi ninanunua vitabu kwa kutumia simu, kwa sababu ni rahisi sana. Hasa siku za shughuli nyingi. Lakini si kwa sababu ya uraisi tu, pia unapopata kitu kidogo kilicho chaguliwa kwa makini na kutumwa nyumbani. Unapata furaha ndogo ya mshangao. Ni kama kuunda madogo madogo ya furaha bila haja ya kutoka nyumbani. Uku ukicheka kidogo ndani ya moyo.

Wakati wa baridi kali napenda kukaa ndani karibu na joto kidogo labda kikombe cha chai au kahawa mkononi. Mara nyingine, nasoma kitabu hau kusikiliza muziki. Kijaribu kupumzika na kushugulika na baridi pole pole. Na wakati mwingine, nataka tu kuangalia nje yadirisha, kuona thelujia hau mvua ikinyesha, na kuhisi utulivu wa mazingira bila kuwa nje.

Ndio, napenda kupiga picha. Hasa zile za kawaida kabisa, zilizopangwa. Kuna kitu kizuri kunasa wakati mdogo, mwanga wa jioni ukiguza uso wa mtu, au tabasamu la ghafla, si kwa ajili ya ukamilifu, bali kwa kumbukumbu. Unapo irudia picha baadae, inakurudisha pale pale, harufu, sauti, ata hisia zile zile kama safari fupi ya kurudi nyuma.

Ningependa kujifunza kupiga ala ya muziki, labda gitaa au piano. Sio kwa ajili ya kuwa mtaalamu, bali jinsi muziku unavyoweza kuzungumza hisia, ambazo maneno hayawezi. Ni kama kutengeneza hadithi kidogo, kwa kila nyota. Au unaposhirikiana na wengine, inakuwa njia ya kushirikiana kwa furaha, uzuni na kumbukumbu kidogo kidogo ikawa sehemu ya maisha yako.

Najitahidi kupunguza plastiki kwa kutumia mifuko ya kitambaa au vyombo vinavyoweza kutumika tena. Pia, ninapendelea kununua bidhaa zisizo na vifuniko vya plastiki kadri iwezekanavyo na kuepuka maji ya chupa. Ni hatua ndogo, lakini kila wakati nikiona mtu akitumia mfuko au kitambaa badala ya plastiki, inanikumbusha kwamba mabadiliko madogo yanapoongezwa yanabadilisha mazingira kidogo kidogo.

Nizuri zahiri nilio wai kupokea ilikuwa kitabu kilicho kuwa na ujumbe maalum ndani. Kilicho tumwa na rafiki yangu wa karibu. Sio kitabu pekee, bali maneno yaliyo andikwa ndani, ya linipa hisia ya kuthaminiwa na kueleweka. Nilipo kifungua, nilihisi furaha na mshangao kidogo. Kama rafiki yupo karibu hata kama hatupo kimwili. Kwa kweli, zawadi kama hiyo inabaki moyoni kwa mda mrefu.

Ndoto yangu kubwa ni kuwacha alama chanya kwenye maisha ya mtu. Hataka mani kwanjia ndogo ndogo. Unajua kusaidia mtu ajione anathamani au kuona kitu vizuri kwa sababu tu nilikuwepo. Nikifikiria hilo na ona kama safari ndefu siya kukimbia. Bali ya kutembea polepole ukijua mwisho wake kuna maana na hilo linanipa amani sana.

Nahifathi pesa kwa njia ndogo lakini thabiti. Mara nyingi napanga bajeti kidogo na kueka sehemu ndogo kila mwezi kwenye akiba hata kama nikiasi kidogo. Pia najiepusha na manunuzi ya sio ya lazima na kujaribu kutumia kile nilicho nacho kwa busara.

Ninapanda ripoti za kazi hatua kwa hatua. Kwanza na kunjusanya tarifa zote muhimu, kisha naanda muktasari hili nione mlolongo wa mawazo. Bada ya hapo, ninaandika kwa maneno rahisi. Ninaakikisha kila kitu kimeeleweka vizuri. Mwisho, nakagua na kurekebisha makosa madogo madogo kabla ya kuhuwasilisha.

Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki nakumbuka jinsi nilihisi nikikimbia midundo ya wimbo moja hadi mwingine nikicheza na marafiki hali ya hewa, mwanga, sauti ya vichwa ya muziki ikichanganyika na hisia ya watu waliokaribu inakuletea hisia ya furaha, isio kipimo. Ni kama dunia yote inasimama kidogo na kila mtu anashikiana kusherehekea kile kinachopaswa kusherekewa.

Umeme unapokatika, napenda kupumzika kidogo na kuwacha kelele zote za kifaa. Mara nyingine nashika kitabu au kuzungumza na watu walioko karibu nami kama familia au jirani. Hapo inapata nafasi ya kutafakari, kucheka kidogo, hata kusikia, sauti ndogo za maisha ambazo mara nyingi, hatuzisikii pale tunapokuwa na umeme.

Kusoma vitabu vya hadithi zinazokuza maisha ya kila siku na hisia za binadamu sio hadithi za ajabu tu bali zile zinazo kufanya uelewe watu changamoto zao furaha zao hatu huzuni zao. Mara nyingine, pia napenda vitabu vya elimu kidogo, vina vio kufungua mawazo mapya. Kila kitabu kinakua kama safari fupi, unaondoka kidogo kutoka kwa dunia yako, ukirudi na kumbu kumbu na hisia mpya.

Kweli, siwezi kusema ningependa kurudi kabisa ujana. Kulikuwa na uzuri wake, ngufu, ndoto nyingi, kucheka bila sababu, lakini pia kulikuwa na kuchanganyikiwa na kujitafuta sana. Nafurahia zaidi hekima nilio nayo sasa, ile ya kujielewa na kuchagua kwa utulivu. Labda nigependa kutembelea ujana kwa siku moja tu, nisalimie alafu nirudi nilipo sasa nikiwa na tabasamu.

Mchezaji ninayependa ni yule anayejituma bila kuogopa. Si kwa sababu ya umaarufu wake tu. Kwa mfano, mchezaji wa mpira wa miguu ambaye anapigania kila hatua, anaongoza kwa mfano na bado anashirikisha wenzake. Napenda kuona moyo wa udhabiti wake, jinsi anavyofanya kila mchezo kuwa fursa ya kujifunza na kushirikiana.

Kwa kweli nikifikiria kwa kina, ningesema ni simu yangu ya mkononi. Si kwa sababu ya anasa hapana, bali kwa sababu imekua kama daraja la maisha yangu kwa kila siku. Ndani yake kuna mawasiliano na familia, kazi na hata kumbukumbu zangu binafsi kama picha na sauti. Kuna siku niliwai kuiacha nyumbani, nikajisikia kama nimetoka bila kitambulisho.

Ilo ni swali nzuri sana. Kwa uwalisia, napenda mchanganyiko wa vyote viwili. Kuna nyakati napenda kufanya kazi pekeyangu, asa nikitaka kufikiria kwa kina na kupanga mawazo yangu taratibu. Kimia, kina nisaidia. Lakini pia kuna nguvu fulani, unapo kuja kufanya kazi na wengine, kusikia mtazamo tofahuti, kicheko kidogo katikati ya kazi.

Tunda ninalolipenda sana ni embe. Kuna ile ladha tamu yenye harufu ya jua inayorudi moja kwa moja utotoni. Nakumbuka tukivuna maembe kwenye mti nyumbani, tukiyakula huku juisi ikitiririka mikononi bila kujali hata uchafu. Embe hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha kama kumbukumbu ndogo ya maisha yasio na haraka.

Kazi za dharura nikikutana nazo kwanza najitahidi kutulia kidogo. Ata kama moyo unapiga haraka. Napumua kisha najuuliza. Ili jambo la kwanza kabisa ni lipi nakumbuka siku moja kulikuwa na jambo la ghafla kazini. Kila mtu akiwa na wasiwasi. Lakini nilipoanza hatua moja baada ya nyingine mambo yalikaa sawa. Kwangu utulivu na mpangilio ndio husaidia dharura isikume akili yangu.

Kwa kawaida nalala kati ya masaa sita hadi saba. Si kila siku inakua sawa, lakini najitahidi kupata usingizi wa kutosha ili mwili na akili zipumzike. Nakumbuka nikilala vizuri naamka nikiwa mwepesi na mawazo yako wazi. Siku inaonekana rahisi zaidi. Usikizi kwangu ni kama kuweka simu chajini usiku asubuhi unaanza na nguvu mpya.

Kwa kawaida, nachaji kifacha ngu maramoja kwa siku. Asaji yoni nikirudi nyumbani. Kuna utaratibu fulani nimeuzoea na chomeka chaja alafu naendelea na mambo mengini bila haraka. Lakini siku zikiwa ndevu sana na matumizi mengi, uenda nikachaji tena kwa mdamfupi. Inanifanya nikumbuke humuimu wa kujipanga kama vile wewe pia unaitaji kuchaji guvu zako kila siku.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni ajifunze kusikiliza zaidi kabla ya kuongea sana. Kazi na kila mazingira yana utamaduni wake, na kuyatambua mapema husaidia kuingia vizuri. Asiogope kuuliza swali hata likionekana dogo, kwa sababu hapo ndipo ukuaji huanzia. Na muhimu zaidi, ajikumbushe kuwa kila siku ni darasa; usikimbilie ukamilifu, jenge mwendo wake taratibu.

Mimi hufuatilia zaidi mfereji unaoonyesha habari za vipindi vya kijamii. Napenda kusikia kinachoendelea karibu na watu, hadithi zao, changamoto na mafanikio. Nakumbuka jioni nikikaa sebuleni, runinga ikiwa kwa sauti ya chini. Nikitazama taarifa huku nikitafakari siku ilivyopita.

Ninapo shughulikia wateja, jambo la kwanza kabisa ni kuwasikiliza kwa makini. Kila mtu anapenda hahisi akisikika hata kabla ya suluhisho kupatikana. Na kumbuka mteja mmoja liyekua amekasirika sana lakini baada ya kumsikiliza kwa utulivu na kumjibu kwa heshima hali ilibadilika kabisa. Kwangu, ukarimu na subira ni kama daraja vinajenga uaminifu na kufanya kazi iwe nyepesi na pande zote mbili na kuwasawa.

Ndiyo, napenda sana kusikiliza redio. Kuna ule ukaribu wa sauti ya mtangazaji kama mtu anaye kusimulia habari au muziki akiwa karibu nawe. Na kumbuka asubuhi za zamani, redio ikicheza taratibu huku ikijiandaa ikinipa mwendo wa siku. Hata leo, redio hunipa hisia ya kuunganishwa na watu wengine bila haraka wala makelele mengi.

Kuna kitendo kimoja cha wema ninachokumbuka sana. Ni siku niliyomsaidia mama mzee sokoni aliye kuwa machanganyikiwa na mzigo wake. Nilisimama tu, nikamsikiliza, nikambebea mzigo wake, adi alipokuwa anaelekea. Hakuwa na mengi ya kusema lakini tabasamu yake lilitosha. Tangu siku hiyo niligundua wakati mwingine wema si jambo kubwa. Ni muda na moyo wa kujali tu.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Kuna uhuru fulani unaokuja unapokanyaga taratibu, upepo ukikupiga usoni na mawazo yakinyamaza. Nakumbuka jioni fulani nikiendesha baiskeli mtaani, jua likiwa linazama polepole. Nikahisi kama muda unapunguza mwendo, kuendesha baiskeli hunisaidia kuunganisha mwili na akili. Na kunikumbusha kufurahia safari si haraka ya kufika.

Kila jioni kabla ya kulala, mara nyingi napumzika kidogo, nikitazama kile ninachokifanya siku hiyo. Nikishaoga au kubadilisha nguo, mara nyingine ninasoma kitabu kidogo, au kusikiliza mziki wa taratibu. Pia napenda kuandika mawazo yangu au mipango ya kesho kwenye karatasi ndogo ili akili ipate kupumzika. Njia hizi hunituliza na kunifanya nikae tulivu kabla ya kuingia usingizini.

Mara nyingi nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwapa muda wa kuzungumza na kila mmoja nikijaribu kuelewa mawazo yao na matarajio yao. Nakumbuka nilipokuwa mpya kazini, maneno machache ya kukaribisha yalifanya tofauti kubwa. Ukahisi uko sehemu salama. Pia napenda kuzungusha wafanyikazi wapya kwenye ofisi, kuonyesha rasili mali za watu. Ila wasihisi kama wanajua mahali pa kila kitu na wahisi wako nyumbani.